Napenderea t-shirt. T-shirt ni poa sana. T-shirt inaweka mtu akue smart. Anakuwa smart. Anaeza faa na jeans na anafaa na kila kitu. Hizi ni mzuri sana. Kwa hivyo mimi napenderea shirt.